Ugomvi unapotokea nyumbani, mimi jambo la kwanza ni kutulia badala ya kuongeza hasira mara nyingi, ugomvi huanza kwa jambo ndogo, lakini watu wanapokuwa na hasira wanaweza kusema maneno makali, ambayo baadaye tutajutia kwa hiyo, nikiona limekuwa ya joto, huwa sipendi kuendelea kubishana huwa nampa kila mtu muda kidogo wa kutulia ili mazungumzo yaendelee wakati watu wametulia baada ya hali kutulia, huwa najaribu kuelewa chanzo cha ugomvi nasikiliza kila upande bila kumkatiza mtu. Wakati mwingine, watu hugombana kwa sababu moja, amemuelewa mwenzake vibaya au kuna jambo ambalo limekuwa likiwakwaza kwa muda mrefu. Kama nimehusika katika kosa, huwa sipendi kujitetea kila wakati. Ikiwa nimekosea huwa naomba msamaha na kukubali kwamba nilifanya jambo ambalo halikuwa la sahihi. Kwangu, kuomba msamaha ni udhaifu. Ni njia ya kuonyesha kwamba ninadhamini uhusiano wangu na mtu huyo kuliko kushina mabishano. Wakati mwingine, mtu anaweza kuwa na hoja nzuri lakini, akakataa kuomba msamaha kwa sababu ya kiburi na jambo hilo linaweza kufanya ugomvi uendelee bila sababu.

Viungo ninavyotumia zaidi ni kitunguu, kitunguu, saumu, tangawizi, piripiri na pilau masala. Ninavipenda kwa sababu vinaweza kubadilisha kabisa ladha ya chakula hata kama chakula chenyewe ni cha kawaida mara nyingi nikianza kupika, kitunguu huwa moja ya kitu ya kwanza ninavyotumia. Nikikaanga kitungu vizuri mpaka kianze kuwa na rangi ya kahawia kidogo. Kitungu saumu pia huwa ninatumia sana hasa ninapopika nyama kuku au mboga kina harufu kali kidogo lakini nikichanganya vizuri na viungo vingine kinaongeza ladha sana pilipili pia ni kiungo kingine nakipenda sana lakini huwa siweki nyingi sana napenda chakula kiwe na ukali kidogo tu bila pilipili kufunika ladha nyingine zote mara nyingi naweza kutumia pilipili kwenye kachumbari au mchuzi kama kuna mtu ambaye hapendi pilipili huwa ni rahisi kuitenga ili kila mtu ale chakula anachopenda. Ninapotengeneza pilau huwa napenda kutumia mchanganyiko wa viungo kama pilau masala. Hii na kinakaa nafuu hivi ndivyo vinavyofanya pilau iwe na harufu ile inayojulikana. Mimi hununua pilipili kwenye mama mboga huko sokoni pamoja na kitungu kwa bei nafuu.

Kwa mimea, jambo la kwanza huwa ni kuhakikisha ninapata maji ya kutosha. Huwa simwagili kila siku bila kuangalia hali ya undogo. Kwa sababu mimea mingine haihitaji maji mengi. Huwa naangalia kwanza kama udongo umekauka. Kisha ninaamua kama ni wakati wa kumwagilia. Pia huwa naangalia sehemu ambayo mimea nimeipanda. Baadhi ya mimea hupenda kupata mwanga wa jua. Wakati mwingine, inaweza kukaa vizuri ikiwa kwenye kivuli kidogo. Kwa hiyo, kama mmea unonekana kunyauka au majani yake yanabadilika ikarangi. Huwa najaribu kutafuta sababu, inaweza kuwa ni ukosefu wa maji, maji mengi, wadudu au kupata mwanga wa kutosha.

Ninafikiri kutoa msaada kwa watu wengine ni jambo muhimu sana. Si lazima kila wakati mtu awe na pesa au kitu kikubwa cha kumpa mwingine. Wakati mwingine kitu kidogo kama kumsaidia mtu kufanya kazi, kumsikiliza anapokuwa na shida, kumpa ushauri mzuri kunaweza kuwa na maana kubwa. Kama vile nina marafiki ambao wanapitia wakati mgumu. Naweza kuwapa muda wangu na kuwasikiliza bila kuwahukumu. Wakati mwingine, mtu hataki hata pesa. Anataka tu, mtu wa kuzungumza naye. Kama nina kitu ambacho mtu mwingine anahitaji na mimi situmii kwa wakati huo. Naweza pia kushirikisha. Hiyo hufanya nijisikie vizuri kwa sababu najua nimeweza kumsaidia mtu. Kwangu, kutoa hakupaswi kuwa jambo la kujionyesha. Mtu anaweza kumsaidia mwingine kimyakimya bila watu wengine kujua. Cha muhimu ni kwamba yule anasaidiwa amepata msaada anaohitaji.

Mtu ninaye kumbuka sana ni bibi yangu. Kila ninapomfikiria na kumbuka jinsi alivyokuwa mtu wa upendo na mwenye kujali watu wa familia. Alikuwa mtu ambaye hata sikuwa nimeongea naye kwa muda. Nilipomtembelea alikuwa ananipokea kwa furaha na kunifanya nijisikie niko nyumbani. Kitu ninacho kumbuka zaidi ni mazungumzo yetu. Bibi yangu alikuwa na mambo mengi ya kusimulia kuhusu maisha yake. Jinsi mambo yalivyokuwa zamani na jinsi watu walivyoishi. Wakati mwingine, nilikuwa namsikiliza tu bila hata kuuliza maswali mengi, kwa sababu, hadithi zake zilikuwa za kuvutia. Alikuwa akiniambia jinsi maisha yalivyokuwa magumu zamani na jinsi watu walivyosaidiana wakati wa shida pia, nakumbuka chakula alichokipika kuna vyakula ambavyo hata nikila sehemu nyingine huwa ladha yake si sawa na kile niliyozoea nyumbani kwake. Alikuwa na namna yake ya kupika na harufu ya chakula ilipoanza kutoka jikoni, tayari nilikuwa najua kwamba muda wa kula ulikuwa umefika. Wakati mwingine, tungekula pamoja na kuzungumza mambo ya kawaida ya siku.

Nafikiri kitu kikubwa kinachounganisha kijiji na mji ni watu, biashara na mahitaji ya kila siku ingawa maisha kijijini na mjini yanaweza kuwa tofauti sehemu hizi mbili zinategemea sana kijiji kinahitaji baadhi ya vitu vinavyotoka mjini na mjini nao unahitaji bidhaa na huduma zinazotoka vijijini kama vile chakula ni kitu kimoja kinachounganisha maeneo haya mawili. Wakulima wa vijijini hulima mahindi, viazi, mboga, karoti, matunda, na mazao mengine. Mazao hayo hupelekwa sokoni mjini ambako, watu huyanunua kwa matumizi yao kwa upande mwingine, watu wa vijijini hununua vitu kama nguo, vifaa vya kilimo, simu, vifaa vya ujenzi na bidhaa nyingine kutoka mjini. Kwa hiyo kuna mzumguko wa bidhaa katika kijijini na mjini.

Mvua inaponyesha katika eneo langu huwa inasikika kwa namna tofauti kulingana na jinsi inavyonyesha mvua ikiwa imeanza tu mara nyingi nasikia matone madogo ikigonga paa, miti na majani sauti yake huwa ya taratibu na ya kupendeza, hasa kama niko ndani ya nyumba na sina shughuli nyingi. Wakati mwingine huwa inanifanya nitamani tu kukaa ndani na kupumzika nikisikiliza mvua mvua ikianza kunyesha kwa nguvu, sauti hubadilika kabisa, matone mengi yanapogonga paa kwa wakati mmoja, unasikia mlio mkubwa na wa kuendelea kama paa ni la mabati, sauti huwa kubwa zaidi kiasi kwamba wakati mwingine, watu waliondani ya nyumba wanaweza kulazimika kuongea kwa sauti ya juu ili wasikilizane vizuri, mimi huwa napenda hiyo sauti kwa sababu inanipa hisia ya mazingira yote yamebadilika kwa muda.

Mimi hutumia wifi mara nyingi zaidi, hasa ninapokuwa nyumbani, ninaona wifi ni rahisi kwa sababu inaweza kutumiwa na vifaa kadhaa kwa wakati mmoja. Kama simu, laptop na wakati mwingine vifaa vingine vya nyumbani. Kama nina kazi inayohitaji intaneti kwa muda mrefu, unapendelea kutumia wifi kuliko kutumia data ya simu kama vile, nikifanya kazi kwenye laptop yangu, video au kupakua mafaili makubwa, WiFi hunifaa zaidi, situmii data ya simu haraka sana na sihitaji kununua vifurushi mara kwa mara. Pia, kama kuna watu wengine nyumbani wanaotaka kutumia intaneti, wanaeza kuunganishwa kwenye WiFi bila mtu kununua data yake.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni chai ya maziwa. Nimeizoea kwa sababu inanisaidia. Kuanza siku nikiwa nimeamka vizuri na pia napenda ladha yake mara nyingi napenda chai ikiwa moto na yenye maziwa ya kutosha lakini sipendi iwe na sukari nyingi sana. Asubuhi nikishaamka huwa napenda kwanza kufanya mambo yangu machache kabla ya kukaa. Kunywa chai. Wakati mwingine huwa nakunywa kwa mkate, chapati au viazi kulingana na kile kilichopo nyumbani. Kama nina shughuli nyingi hata kikombe kimoja cha chai hunifanya nijisikie niko tayari kuanza sikum.

Siku yangu huanza asubuhi kwa kawaida naamka mapema na baada ya kuamka huwa najipanga kwanza. Naosha uso napiga mswaki na kujiandaa kwa shughuli za siku sipendi kuanza siku kwa haraka sana kwa hivyo, nikimaliza kujitayarisha huwa napata muda kidogo wa kukaa na kupanga mambo ninayo taka kufanya baada ya hapo huwa nakunywa chai ya asubuhi nakula kitu kidogo mara nyingi napenda chai ya maziwa kwa sababu hunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu wakati wa kifungua kinywa na wakati mwingine huwa naangalia ujumbe kwenye simu au kuzungumza kidogo na watu wa nyumbani baada ya hapo, ninaanza shughuli zangu rasmi za siku.

Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni kompyuta na teknolojia. Ninalipenda kwa sababu linafanya nielewe jinsi vifaa tunavyotumia kila siku vinafanya kazi na jinsi teknolojia inaweza kutumika kutatua matatizo mbali mbali kila ninapo jifunza kitu kipya kuhusu kompyuta, huwa nahisi kama nimegundua jambo ambalo sikuwa nalijua hapo awali kitu kinachonivutia zaidi ni programming. Mwanzoni, nilifikiri programming ni kuandika maneno mengi ambayo ni magumu kuelewa lakini nilipoanza kujifunza niligundua kwamba ni kama kumpa kompyuta maelekezo hatua kwa hatua. Ukiandika code vizuri, kompyuta inafanya kile unachoiambia, ukifanya kosa ndogo tu, inaweza kutoa error na hapo ndipo unapo unaanza kutafuta kosa lako.

Ninafikiri kuna maneno kadhaa ya Kiswahili ambayo kila mtu duniani anapaswa kuyajua hasa kwa sababu yanayonyesha heshima upendo na utu neno kama jambo hili ni neno rahisi la kusalimia mtu na linaweza kuwa mwanzo mzuri wa mazungumzo neno lingine ni asante hii ni neno ambalo kila mtu anapaswa kujua kwa sababu linatumika kwa mshukuru mtu pia kuna tafadhali hii hutumika unapomwomba mtu jambo kwa heshima kama vile badala ya kusema nipe maji mtu anasema tafadhali nipe maji pia neno jingine ni samahani ni neno ambalo hutumika kuomba msamaha au wakati mwingine kumvutia mtu anayetaka kuzungumza naye.

Mtu aliye nifundisha jambu muhimu sana ni mama yangu, kuna mambo mengi ya ambayo nimejifunza kutoka kwake, lakini kubwa zaidi ni umuhimu wakuwu mvumilivu na kutokata tamaa unapokutana na changamoto, alinifundisha kwamba maisha hayawezi kuwa rahisi kila wakati, na kuna siku moja yanaweza kuenda tofauti na ulivyotalajia. Muhimu nikuendalea kusimama na kutafuta njia ya kusonga mbele. Na kumbuka nilipokuwa mdogo. Kuna wakati nilitaka kufanya jambo fulani. Lakini nilikosa kuweza kulifanya vizuri. Nilikuwa nimekasirika na nilitaka kuacha kabisa. Mama yangu aliniambia kwamba si kila kitu kina fanikiwa mara ya kwanza. Alinieleza kwamba mtu akifanya kosa. Anafaa anapaswa kujifunza kutokana na kosa hilo na kujaribu tena wakati mwingine.

Kitu ninachofanya kulinda mazingira ni kuanza na mambo mandogo ambayo ninaweza kuyafanya kila siku. Ninaamini si lazima mtu awe na vifaa vya kisasa au pesa nyingi ili kusaidia mazingira. Hata tabia ndogo kama kutotupa takataka ovyo, kupanda miti na kutumia maji vizuri zinaweza kuleta tofauti ikiwa watu wengi watafanya hivyo huwa situpi takataka ovyo, kama nina karatasi ama chupa ya plastiki au taka nyingine, huwa natafuta sehemu inavyofaa ya kuitupa pia napenda kupanda na kutunza miti na mimea.

Napenda kufanya kazi na watu wengine, lakini pia kuna kazi ambazo napendelea kufanya peke yangu. Nadhani kila nje inafaida ya kulingana na aina ya kazi ninayofanya. Kuna wakati unahitaji utulivu na umakini wa mtu mmoja, lakini kuna wakati mawazo ya mtu watu kadhaa yanaweza kufanya kazi iwe rahisi na nzuri zaidi. Ninapofanya kazi na wengine na penda kwa sababu kila mtu anaweza kuleta wazo lake. Watu hawafikili kwa njia moja kwa hiyo mtu anaweza kuona tatizo ambalo mwingine hakuliona.

Chakula ambacho ningependa kujifunza kupika vizuri ni pilau. Nimechagua pilau kwa sababu ni chakula ninachopenda na pia kina ladha ya kipekee. Ambao inatokana na mchanganyiko wa viumbo mbali mbali. Kila mtu anaweza kupika wali. Lakini pilau kinahitaji mtu kujua kiasi cha kila kiungo na muda sahihi wa kukipika. Kitu kinachonivutia zaidi ni harufu ya pilau inapokuwa jikoni. Unapotumia vitunguu, vitunguu saumu. Na pia pilau masala, harufu yake huanza kujaa nyumba na kufanya mtu atamani chakula kiwe tayari haraka.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni chumba changu cha kulala ninakipenda kwa sababu ni sehemu ambayo ninapata utulivu na nafasi ya kuwa peke yangu baada ya shughuli za siku sio lazima kiwe chumba kikubwa au kiwe na vitu vingi vya gharama kubwa kwangu, muhimu ni kuwa safi, kimya na nimepanga vitu vizuri mara nyingi, napenda kutumia muda huo kusoma kutumia simu au kompyuta na kupanga mambo yangu kama ni na kazi au jambo ninahitaji kufikiri kwa makini chumba changu hunipa nafasi ya kukaa bila usumbufu mwingi wakati mwingine hata kama sina kazi maalumu napenda tu kukaa hapo na kupumzika kitu kingine ni nachopenda ni kwamba chumba changu kinanipa faragha nyumbani kunaweza kuwa na watu wanaozungumza watoto wakicheza au shughuli nyingine zikiendelea nikienda chumbani ninaweza funga mlango na kupata muda wa kutulia.

Eneo la jua lenye baridi ni sehemu ambayo huwa na hali ya hewa ya baridi zaidi kuliko maeneo ya chini. Mara nyingi, eneo kama haya hupatikana kwenye milima au sehemu zilizo na muinuko mkubwa. Kadri inavyopanda juu, hewa huwa baridi zaidi na wakati mwingine ya asubuhi. Unaweza kuwa na ukungu mzito na umande kwenye mimea. Ninachopenda kuhusu maeneo ya juu yenye marini ni utulivu na mazingira. Mara nyingi, hewa huwa safi na kuna miti mingi masha mbani na nyasi zinazofanya eneo ionekane lakijani ukiwa juu, unaweza pia kuona mandhali nzuri ya maeneo yaliochini hasa siku ambayo hakuna ukungu mingi.

Naam nimewahi kuhamia eneo lingine na lilikuwa uzoefu wa kuvutia kwa sababu nililazimika kuzoea mazingira mapya mwanzoni haikuwa rahisi sana kwa sababu nilikuwa nimezoea majirani barabara na maeneo ya zamani kabla ya kuhama tulipanga vitu vya muhimu na kuvipangasha kwenye maboksi. Tulichagua vitu vya kubeba kwanza na vingine tukaviacha kwa sababu havikuwa vya lazima siku ya kuhama ilikuwa na shughuli nyingi hasa kubeba samani na kuhakikisha hakuna kitu kilichosahaulika tulipofika kwenye nyumba mpya, jambo la kwanza nililofanya ilikuwa kupanga chumba changu na kuweka vitu mahali pake baada ya hapo, nilianza kuizoea nyumba na mazingira yaliyokuwa karibu nilijifunza maeneo ya maduka, kituo cha usafiri na sehemu nyingine muhimu.

Naam, unapenda mziki wa jadi kwa sababu unaonyesha utamaduni na historia ya jamii. Unaposikiliza, unaweza kujifunza kuhusu maisha ya watu wa zamani, sherehe zao, na namna walivyo kuwa waki burudika. Nachopenda zaida ni matumizi ya ngoma vigelegele na vyombo vya jadi mziki huo huwa na nguvu na wakati mwingine, unafanya watu kucheza na kuimba pamoja. Pia wana nyimbo zinazohusiana na harusi, sherehe, mavuno au matukio mengine muhimu, jambo lingine nzuri ni kwamba mziki, wa jadi huwaleta watu pamoja, wakati wa sherehe, watu wa rika tofauti wanaweza kuimba na kucheza pamoja.

Ninachofikiri mimi kwangu, kinachofaa mahali kuwa nyumbani si nyumba yenyewe au ukubwa wake, bali ni watu, amani na hali ya kujisikia salama. Unaweza kuwa kwenye nyumba nzuri sana, lakini husijisikii nyumbani kama hakuna upepo au utulivu. Kwangu, familia ina nafasi kubwa. Ukiwa na watu unaowapenda na ambao wanakujali, hata nyumba ikiwa ndogo huwezi kujisikia vizuri. Mazungumzo ya kawaida, kucheka pamoja na kula chakula pamoja vinaweza kufanya sehemu iwe na hisia ya nyumbani. Pia usafi na mpangilio vina umuhimu.

Ninapanda kununua vitu huwa naanza kwa kuangalia kile ninacho. Hitaji ili nisije nikanunua vitu visivyo muhimu kama ni vitu vya nyumbani huwa ninaandika orotha ndogo kichwani au kwenye simu. Alafu ninaangalia kiasi cha pesa nilicho nacho ikifika sokoni au dukani huwa naaza kuzunguka na kuangalia bidhaa tofauti sipendi kitu cha kwanza ninachokiona bila kuangalia bei na ubora kama ni kitu cha bei kubwa huwa nauliza bei yake katika sehemu kadha ili nijue mahali ninapoweza kupata bei nzuri kwa chakula huwa naangalia zaidi ubora na usafi nachagua mboga zilizo freshi, natunda yalio iva vizuri na bidha ambazo hazijaharibika baada ya kuchagua vitu, huwa navipanga vizuri na kuenda kulipia kama ninaenda sokoni mara nyingi nalipa kwa mpesa taslimu au kusimu kulingana na muuzaji.

Kwa Kiswahili, kumsifu mtu ni kumwambia jambo zuri kuhusu tabia yake, kazi yake, mwonekano wake, au uwezo wake. Kwa mfano, umefanya kazi nzuri sana, unabidii sana, umevaa vizuri leo, unaongea vizuri sana, ninapenda jinsi unavyo, saidia watu. Ninavutwa na uwezo wako wa kufanya mambo kwa ubunifu kwa kawaida, sifa nzuri huwa ya kweli na ineleza kile hasa unacho kipenda.

Katika eneo letu, watu wengi wanafahamu baadhi ya dawa za asili na mitishamba ambazo tumekuwa tukitumia na wazee kwa mda mrefu mara nyingi, maarifa ya upitisho kutoka kwa wazazi na babu na bibi kuenda kwa watoto moja, apo inayojulikana ni tangawizi, watu huitumia sana kutengeneza chai hasa wakati wa baridi, pia kuna mchai chai ambao hutumiwa kutengeneza chai yenye harufu nzuri, pia kuna aloe vera inajulikana na watu wengi, mara nyingi, hutumika kwenye ngozi na baadhi ya watu huitumia kwa njia nyingine za kienyeji. Mmea mwingine unaojulikana ni mwarobaini, watu wamekuwa wakiitumia sehemu zake katika tipa za jadi na pia katika shughuli nyingine za nyumbani.

Biyashara ya kuuza air time na huduma za simu ni biashara ambayo inaonekana sana mshani mara nyingi wafanyi biashara huwa na kibanda duka ndogo au meza karibu na sehemu watu wengi hupatana kwa mara mingi ninayosikia kwa airtime, mteja anaweza kununua salio la kiasi anacho taka kama shilingi hamsini, mia moja au zaidi wakati mwingine muuzaji anaweza pia kumsaidia mtu kuweka bundle za interneti na huduma nyingine za mtandao huduma za pesa kwa simu pia ni sehemu kubwa ya biashara hii watu huenda kwa wakala kueka na kutoa pesa, kutuma pesa kwa mtu mwingine na wakati mwingine kulipia bill kwa maeneo yenye watu wengi, huduma hizi huwa na wateja karibu siku mzima kwa sababu watu wanahitaji kutumia pesa mara kwa mara.

Chakula cha jadi nachopenda zaidi ni mukimo ninakipenda kwa sababu kina ladha nzuri na pia kinanikumbusha chakula cha nyumbani na jinsi familia inavyoweza kukaa pamoja wakati wa kula Mukimo, mara nyingi hutengenezwa kwa kuchanganya viazi, mahindi na mboga kama kunde au majani mengine ya kijani baada ya kupikwa vitu hivyo hupondwa pamoja, npaka vinakuwa na mchanganyiko laini watu wengine huongeza viungo au njia tofauti za kupika kulingana na eneo na familia ninapenda kula mukimo ukiwa baridi bado moto hasa ukiambatana na nyama mboga au mchuuzi, ukiandaliwa vizuri huw na ladha tamu na ushibisha sana.